Ndiyo, napenda sana kuendesha baiskeri. Kwangu mimi, kuendesha baiskeri siyo tu njia ya kusafiri kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Bali ni muda wangu wa kujisikia huru na kutulia akili. Ninapo kanyanga pendali taratibu na hisi kama mawazo yote mazito ya nabaki nyuma halafu mbeleyangu kuna baki barabara, upepo na utulivu wa moyo.

Mara nyingi asubuhi napenda kula chakula ambacho hakiniweki uzito sana lakini kinanipa nguvu ya kuanza siku. Kawaida huanza na chai ya maziwa au chai ya tangawizi. Hasa asubuhi ikiwa baridi kidogo kwasabu hunipa joto na kuniwasha kuniamsha vizuri. Wakati mwingine naongeza asali kidogo au limau ili iwe na ladha na pia iwe na manufa kwa mwili.

Mimi hujikinga na jua kali kwa njia rahisi lakini zamana sana kwa sababu na jua jua likizindi ilinaweza kuwathiri ngozi na hata mwili kwa ujumla kwanza kabisa napenda kuvaa nguo ambazo si nzito sana na zenyi langi rangi nyepesi kwa sababu hunisaidia kutohisi joto sana pia huva kofia au kilemba nikijua ntakuwa nje kwa muda mrefu ili kulinda kichwa na uso lidia jua kali.

Zoea nzuri nililojenga ni kujifunza kujipanga na kujismamia vizuri kila siku. Nilianza taratibu kwa kujiwekea ratiba dogo ya mambo ya kufanya hata kama ni machache na kuhakikisha na yatimiza. Hili zoea lili nisaidia kupunguza haraka na msongo wa mawazo. Kwa sababu nilijua nini cha kufanya na wakati gani badala ya kufanya mambo bila mpangilio.

Diyo, ninatumia teknolojia ya sauti na imekuwa semhemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku. Teknolojia hii unirahizishia mambo mengi. Hasaa pale abapo niko busy au nimechoka kutumia macho kwa muda mrefu. Kwa mfano, napenda kutumia sauti kusikiliza mziki au vipindi vya elimu. Kwa sababu hunisaidia kupumzika akili huku nikijifunza kitu kipya bila kusoma.

Mimi mara nyingi hutumia data ya simu kwa sababu inanipa uhuru wa kuunganisha na mtadao popote nilipo, haijalishi niko nyumbani, safarini au nje nikifanya shughuli zangu data ya simu hunirahizishia kuendelea kuwasiliana kusoma habari na kutumia mitandao ya kijamii bila kutegemea sehemu moja.

Mimi upata habari kutoka sahemu mbalibali kwanza napenda kuelewa mambo kutoka viwanzo tofauti kabla ya kuamini au kutoa maoni kwanza kabisa upata habari kupitia simi yangu hasa kwenye mitadao ya kijamii kama facebook, whatsapp na tiktok ambako watu hushiriki habari video na maelezo ya nayoendelea kila siku.

Hekima kubwa niliojifunza maishani ni kwamba subira na uvumilivu vina nguvu kuliko haraka na hasira. Maisha yamenifundisha kuwa kila jambo linaenda kwa wakati tunautaka na si kila kitu kinahitaji majibu ya papo hapo. Kuna mambo ya nahitaji muda kimia na kuendelea kusonga hata kama matokeo hayaonekani mara moja.

Kazi ya nyumba ninayoichukia zaidi ni kufua nguo nyingi. Asa zikiwa zimekaa mda mrefu au ni nguo nzito kama mashuka na blanketi. Kazi hii unichosha sana. Inachukua mdamwingi na wakati mwingine maji yanakuwa baridi au sabuni inaguza mikono. Unaitaji kufua vizuri lakini bado unaona kama kazi haimaliziki haraka.

Mimi napenda zaidi kutazama michezo kuliko kucheza ingawa kucheza nako kuna nafasi yake kutazama michezo hunipa burudani kubwa hasaa ninapotazama nikiwa nimekaa vizuri bila pressure Napenda kufuatilia mechi kuona ushindani mbinu za wachezaji na jinsi timu zinavyopambana hadi dakika ya mwisho.

Mimi huandaa ripoti za kazi kwa mpangilio na utaratibu ili ziwe rahisi kueleweka na zisizo na makosa. Kwanza napanga mawazo yangu kabla ya kuandika, najua ni maelezo gani muhimu kuingiza ni data gani lazima kuonyeshwa na ni mtindo gani wa kuandika utasaidia msomaji kuelewa vizuri.

Mimi huwa na taratibu maalum za kujiandaa kwa mkutano ili kuhakikisha kila kitu kinaenda vizuri na naweza kutoa maelezo kwa ufasaha. Kwanza hufanya uhakiki wa agenda au mada zinazozungumzwa kwenye mkutano. Hii uniezesha nijue nisehemu gani za kuzingatia zaidi, nimaelezo gani nitauliza au nitayafafanua na pia niandike baadhi ya pointi muhimu.

Ndio napenda hesabu ingawa si kwa sababu ni rahisi kila wakati bali kwa sababu hunifanya nifikirie kwa kina hesabu hunifudisha kuwa kila kitu kila tatizo linasuluhisho lake ili mradi uwe na subira na ufuate hatua wa moja baada ya nyingine ninapokana swali la hesabu nahisi kama nafanya mazoezi ya akili nikijaribu kuelewa mantiki iliopo nyuma ya namba.